Ndiyo, napenda teknolojia sana. Teknolojia mpya inaleta uzinduzi wa vitu vizuri sana na vitu vinavyo tusaidia. Kwa kufanya sayansi, kwa kufanya uchunguzi, teknolojia ni jambo nzuri. Kwa sasa naeza ingia kwa simu, nikichukua simu yangu ninaeza enda nitafute kitu nayohitaji kujua. Kama neno inanishinda kujua, ninaeza enda kwa simu, nitafute maana yake, na ni teknolojia inaleta hizo mambo zote.

Kushirikiana na timu, ninafanya juu chini wakati wanao cheza, wanapo cheza, sikuosi kukuwa hapo. Alafu ninapokuwa hapo kushabikia, ninashabikia kwa kweli. Ninawatia moyo, ninawatia nguvu, wanapoona wanashabikiwa, wana wanakuwa wanafanya vyema zaidi.

Kujitolea katika shugli za kijami, kusaidia watu wenye mahitaji mbali mbali, kushiriki katika vikundi vya maendeleo, kama kuleta maji kijijini, kuchanga, kusaidia watu, wasio jiweza, wasio kuwa na viakula, kutoa rlimu kwa wengine.

Ningependa kuona maendeleo mbali mbali katika jamii yangu. Ikiwemo elimu. Kwa watoto na watu wazima. Watu wazima wanafaa pia kurejelea elimu sio kwa watoto peke yake. Afya bora kwa wote. Afya bora ni muhimu na ni mzuri kwa kila mtu. Uchumi imara kwa biashara na kilimo. Mazingira safi na salama isiyo na magonjwa.

Baadhi ya mambo ni nayopenda kuhusu shirika langu ni timu imara, yenye watu wenye bidii, malengo wazi ya kufikia kwa pamoja, mazingira mazuri ya kazi, fursa ya kukuza ujuzi na taaluma, na afya njema.

Baadhi ya mambo yanayofanya ni furahi sana maishani ni kusikia asanti, kuambiwa asanti na mtu, kuambiwa pole, kufanikisha malengo, mbali mbali, kufanya kazi na timu, yenye hamasa, kupata shavu la mtoto.

Swali zuri kabisa. Baadhi ya rangi ninayopenda katika chumba ni nyeupe. Nyeupe inafanya chumba kuwa kizuri na cha kupendeza na cha mvuto wa hali ya juu. Alafu blue. Blue inaleta utulivu katika chumba. Alafu cha tatu ni kijani. Kijani inafurahisha macho sana.

Baadhi ya malengo ninayo kwa kazi yangu ni kusaidia watu kufikia malengo yao. Kufanya kazi kwa bidii na kufikia matokeo. Kujifunza zaidi na kuboresha ujuzi kupitia kwa watu mbali mbali tunaofanya kazi na wao. Kutoa huduma bora kwa wateja. Ndiyo.

Timu ya michezo ni nayofuata ni asenali. Napenda sana asenali. Kwa sababu ni timu kubwa. Na yenye mafanikio katika soka. Wachezaji wa asenali ni wakakamavu sana. Ni watu wakujitolea. Wanacheza vyema. Ukilinganishwa michezo waliocheza hapo nyuma. Na timu zingine. Wameibuka washindi kwa michezo mingi.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mitandaoni. Ingawa naangalia sana picha ninayo weka mitandaoni. Sipendi kuweka picha isiyo na adabu katika mitandao. Nasipendi kuweka picha inayoonyesha sana mwili wangu mitandaoni. Ingawa naeka picha zangu mitandaoni. Mara nyingi sana.

Ndiyo mfanya biashara maarufu sana ninaye mjua anaituwa Jimmy Wanjigi ni mfanya biashara kutoka Kenya. Ni mtu anaye saidia sana watu, ndiyo maana ninampenda. Anasaidia watu kutokana na hali watu wanavyo pitia. Anasaidia watu na mawazo pia ya kujua jinsi ya kuwekeza na kujua kufanya biashara vizuri. Ali jambo alilo fanya, alisaidia mmama mwengine aliye kuwa ana mtoto mgonjwa, akamsaidia kumlipia tikiti ya ndege kuenda India kwa matibabu. Alafu kitu nunacho jifunza kutokana kwake ni kupenda watu, kusaidia watu na pia kukua mkakamavu na kujituma zaidi katika biashara. Anavyo fanya biashara yake anasaidia watu sana. Anajua kujituma, ndiyo.

Timu ya mpira wa rugby ya marekani ni USA Eagles. Ni timu ya kitaifa inayowakilisha marekani katika mashindano ya kitaifa ya rugby union. Timu hii imepata mafanikio kadhaa ikiwemo ni pamoja la kushiriki katika kombe la dunia la rugby na kushinda medali ya dhahabu katika michezo ya olimpiki wa elfu nne mia tisa na ishirini. Timu hii imeorodheshwa nafasi ya kumi na sita katika viwango vya dunia, world rugby. Mchezaji maarufu zaidi wa timu hiyo ni ikiwemo Todd Clever, mchezaji wa mbele, na Mike Hackers, mchezaji wa nyuma. Ndio.

Napenda mwezi wa disemba. Kwa maana ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Mwezi nimezaliwa tarehe tisa, mwezi wa kumi na mbili. Ndiyo maana napenda disemba. Alafu cha pili, mama yangu amezaliwa pia mwezi wa kumi na mbili. Ndiyo maana ninapenda mwezi wa disemba. Alafu pia, siku kuu ya krismasi, iko mwezi wa disemba. Ndiyo, tunasherehekea na kupatana kwa mafamilia na kusalimiana tukiwa wengi. Ndiyo.

Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana. Japokuwa ujana ni moshi, ukisha pita, umepita. Hila mi ningependa sana kurudi ujana. Ningefurahia zaidi ujana wangu. Na nirekebishe mambo ambayo nimeshayaona kwa wakati huu. Kurudi ujana, ungenisaidia kuishi maisha mapya. Ndiyo.

Nigependelea suruali ila sketi pia ni mzuri kwa wakati wake. Kila nguo inavaliwa kwa wakati wake na mahali pia mtu anapoenda. Ila mimi ningependelea suruali. Suruali ni mzuri kwa kiheshima. Ukivaa suruali ata ukikalia pikipiki. Hakuna mtu atakaye kuona uchi. Ningependelea suruali.

Wakati ninapokuwa na mgogoro na mtu, najaribu sana kusikiliza kuelewa upande wa pili kubaki mtulivu ila kufikiria vizuri, makosa mahali ilikuwa kupata suluhu bila kumuumiza mtu au kujiumiza pia.

Napenda, nawapenda wote. Napenda paka na napenda umbwa. Kwasababu paka, paka anakula panya, ni wapenzi sana. Na umbwa nae, ananilindia nyumba, halafu pia, ni marafiki wakaribu. Ila, kwa kuchagua ninae mpenda zaidi, napenda mbwa. Napenda kulisha mbwa, napenda sana urafiki wa mbwa. Umbani wazuri.